Pendanga cha sana kuchora. Nilianza kuchora katuni na vitu zingine nikiwa mtoto mdogo sana. Kwa hivyo kulinganisha kuchora na kupaka rangi. Mimi huanga napenda sana kuchora. Kwa sababu hii ndiyo kitu ambacho nilianza kufanya kitambo nikiwa mtoto mdogo. Nakithamini sana mpaka saa hizi.

Napenda kulala mapema na kuamuka mapema pia. Na muda miungi nalalanga kwa wakati. Hili nikiamuka asubuhi pia niamuke kwa wakati mzuri. Sipendangi sana ni kilala nikiwa nimechelewa. Na alafu niamuke pia nikiwa nimechelewa sasa hivyo ndivyo huanga mimi nafanyanga nalala mapema na naamka mapema kabla jua alijachomoza.

Mikutano ninaipenda ni mikutano ya watu wakubwa mkutano ya watu ambao wanajua kilichokuwa kimewaleta katika mkutano huo. Napenda mkutano ambao una utaratibu mkutano ambao unaanza mtu anaanza kuongea ama mtu anaongea akiwa amepatiwa nafasi. Si mkutano ambao mtu anaporopokwa tu na maneno na kuanza kuongea.

Ndiyo napenda sana kununua vitu mtandaoni haswa. Wakati ninapesa kwa simu napendanga sana kununua vitu mtandaoni kwa sababu hii inasaidia sana haina haja kutembea ukienda kwa duka ndio ununue ila kitu hicho kinaletwa mpaka kwako. Mahali upo haina haja ya kuenda dukani ili kuitafuta kitu hicho.